Mimi napendelea t-shirt kwa sababu t-shirt ni jepesi na linanifanya ninakuwa uhuru sana nikilivaa. Kutokana na hali ya hewa ambayo mimi napatikana ni hali ya hewa ya joto kwa hiyo t-shirt inanifaa sana nikilivaa. Lakini pia shati kwa wakati mwingine napendelea sana kuvaa katika matukio maalum.

Napendelea kutumia GPS kwa sababu GPS ni lahisi na pia GPS inaeza ikanionesha maali nilipo. Kwa hiyo GPS ni lahisi sana kutumia. Lakini lamani ya kawaida ni nzuli pia lakini inaitaji uzoefu sana kwa hiyo napendelea sana GPS kuliko sana lamani.

Nikianza na msemo wetu, huwa tunapenda kusema kwanza umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu. Kwa hiyo, mimi hapa ningependa sana kuhimiza ushirikiano katika timu. Kwa sababu, katika timu kukiwa na ushirikiano, kunaeza kukafanya kwamba kazi ziende kwa haraka na ziwe katika usahihi wa hali ya juu. Kuliko sana kukiwa na utengano. Kwa hiyo, mimi napendekeza katika timu kuwe na ushirikiano. Hivo zitafanya kazi ziende kwa haraka na pia zikawe ni nzuri zakulizishi.

Ndio, nishawai nunua tiketi za matukio. Matukio kama matamasha na mechi za mpira. Kwa sababu huwa napenda sana kuhudhuria uwanjani kukiwa na mechi za mpira. Na mimi tiketi zangu huwa na nunua mtandaoni. Then nalipia hela huko huko mtandaoni na kuipata tiketi yangu kwa urahisi. Kwa sababu napenda sana kuungana na wenzangu, kufurahia na kuenjoy pamoja.

Ndiyo, huwa napendelea sana kupika kwa sababu huwa napendelea kula vyakula ambavyo ni mevipika mimi mwenyewe, kuliko vyakula vyakununua madukani au migawani. Na vyakula ambavyo huwa napendelea kuvipika ni pilau, ugali, nyama ya ng'ombe na pilau pia. Na huwa napendelea sana kupika mda ambao na kuwa huru, sina kazi nyingi, nikiwa ni meturia, huwa napenda sana kupika. Na vyakula ninavyopika huwa vizuri sana.

Ningependa kujifunza kuhusiana na teknology na vipi naeza nika manage AI mhh na ningependa sana kujifunza jinsi ya kufanya kazi na wenzangu kama team ili niweze kubolesha mendeleo yangu na niweze kupata utaalam bora zaidi na mzuri ili niweze kufanya kazi zangu katika kiwango kizuri na cha hali ya juu ambayo inapendeza.

Hapana, sijawai kusafiri kwa ndege kwa sababu galama kusafiri kwa ndege katika nchi yangu ni kubwa kidogo kiasi ambacho nashindwa kuweza kuimundu hiyo galama ya kusafiri kwa ndegi. Na pia sijawai kutoka nje ya nchi kuenda sehemu za mbali ambazo zingeni lazimu kupanda ndege kwa hiyo hiyo ndo sababu ambayo inifanya nisiwai kusafiri kwa ndegi.

Mafunzo ambayo yamenisaidia mpaka sasa ni jinsi ya kutumia AI na kwa kufanya kazi kwa timu. Kwa kufanya kazi kwa timu, imenisaidia kwa kiwango kubwa zaidi kwa sababu imenifanya kazi zangu kufanya kwa urahisi na kwa muda sahihi na kufanya kazi kwa kuielewa vizuri na kikamilifu sana kuliko kufanya kazi ukiwa pekee yako.

Kitu nacho kifanya kwa ajili kufanya vitu vyangu kwa wakati ni kutenga mda angu maalumu ambao nakikisha kwamba uo mda nilazima nitafanya kazi zangu nikiwa nimetulia. Na kitu kingine ambacho naeza nikakifanya ni kufanya kazi katika kundi maalumu ambalo tunalewana na tunashirikiana kufanya hizo kazi. Lakini kama ni kazi yangu peke yangu inaniitaji nifanye hivo nakuwa ni katika mda ambao nimetulia nipo vizuri mimi mwenyewe.

Ndiyo napiga kula kwa lengo la kumchagua kiongozi ambaye. Ana maono katika maendeleo ya nchi yetu kwenye uchumi, kisiasa na kijamii pia. Na umri ambao ninao unaniluhusu mimi kumchagua uyo kiongozi ambaye naona ana maono na ataipeleka nchi yetu katika maendeleo, kisiasa, kiuchumi na kijamii. Hivyo huwa napiga kula.

Kitu cha kwanza ninachokifanya wakati wa kujiandaa kwa ajili ya mkutano ni kujiandaa kisaiklojia. Pengine kuelewa mada ambayo inaenda kuzungumziwa katika huo mkutano na cha pili ni kujiandaa ki mavazi. Kuchagua aina ya mavazi ambayo yatanifanya niwe huru wakati nawasilisha mada au kutoa changizo katika sehemu yoyote hili ambayo inaongelewa katika mada ya siku hiyo katika mkutano.

Tabia ninayoi penda kwa wengine ni tabia ya mtu kuwa mtulivu na msikivu wakati naongea Sipendi mtu ambaye nikiwa naongea anaingilia kati mazungumzo yangu. Napenda mtu ambaye anaon ananisikiliza pale ninapokuwa nimeongea anaelewa mada ninayo ongea ili kama atatoa wazo katika mada hiyo atoe wazo ambalo limenyooka na linaendana na hiyo mada ambao nimetoa.

Maoni ninayonpenda kusoma mitandaoni ni maoni yanayohusu, jinsi ya kutafuta fursa mbali mbali, jinsi ya vijana, kuungana, kutafuta njia, tofauti tofauti, kwa ajili ya kukuza maendeleo ndani ya nchi, na jinsi ya kutumia mitandao yetu vizuri, kwa ajili ya kupata kipato na kujiajili sisi wenyewe. Hayo ndo maoni ambayo napenda kufuatilia sana katika mitandao ya kijamii.

Kiongozi mzuli ni kiongozi ambaye anasikiliza maoni kutoka kwa watu anawo ongoza. Anasikiliza ushauli mbali mbali na kuchuja na kujua ni ushauli upi mzuli na nishauli vipi mbaya. Hiyo ndo sifa ambayo inamfanya kiongozi awe mzuli kwa sababu itamweka kalibu sana na watu anawo ongoza. Kujua changamoto kwa ukalibu zaidi na kujua njia gani ataitumia kutatua tatizo fulani kwa ulaisi ili kueza kutimiza mahitaji ya watu anaowaongoza na kufikia lengo maalum.

Ndiyo, napenda hesabu kutokana na teknolojia ambao tunawo sahihi. Inaitaji sana hesabu kwa ajili ya kuendeleza mambo mbali mbali. Na ndo maana kozi nyingi ninazo penda kuzisoma, vitu vingi ninavopenda kufifuatilia vinakuwa na hesabu ndani yake. Kwa hiyo napenda sana hesabu, hesabu inafanya ubongo wetu, ufanye kazi vizuri na kufikiria vizuri.

Napenda sana kula chakula cha wali wali ni chakula kinachotengenezwa kwa kutumia mchele na napenda sana kula wali kwa sababu wali unanifanya niwe na nguvu sana kwa sababu imebeba wanga ndani yake ambao wanga ukienda kutengenezwa ndani ya mwili unatupa nguvu na pia napenda sana kwa sababu ni mtamu.

Ndiyo napenda kuangalia nyota kwa sababu nikiwa naangalia nyota kuna hali naifikilia sana ambayo inanifanya nitokee kwenye mawazo ambao unakuwa nayo inanifanya nione nuru mpia nipate njia tofauti tofauti za kusofu matatizo yangu na inanifanya niwe na faraja pia nafuraa kuona kwamba sipo peke yangu ulimwenguni.

Ndiyo, tena sana na ni mara nyingi sana nafikiria kuhusiana na biashara Kwa sababu naona ni sehemu ambayo itaweza kuniingizia kipato sana kutokana na uhitaji wa watu wengi na biashara ambayo naifikiria sana ni biashara ya urembo Kwa kipindi hiki, wasichana wengi, wanawake wengi, wanapenda sana urembo Kwa hiyo hii biashala inaeza ikanifanya nikafikia ndoto zangu nyingi na nikapata wateja wengi na kuwa maarufu zaidi na kufikisha ndoto zangu nyingi.

Kwa sasa sina uzoefu wowote ambao umenisaidia katika kazi zangu, lakini ninategemea kupata uzoefu zaidi ya hapo mbeleni ili niweze kufanya mambo yangu kwa hali ya juu na kwa uhakika na ufanisi mkubwa sana. Kwa hiyo, mpaka sasa sina uzoefu wowote ambao ninao katika kazi.

Huwa napendelea sana mwanga wa kati kwa sababu mwanga mkali huwa unaathiri macho yangu na macho yangu yanashindwa kuona vizuri na kufocus katika kitu fulani. Kwa hiyo napenda sana mwanga wa kawaida kwa sababu macho yangu yanakuwa na afya vizuri na naeza kufanya kazi nyingi sana katika mwanga wa kawaida kuliko mwanga ambao ni mkali.

Napenda sana keki za chokreti kwa sababu keki za chokreti ni tam sana huwa zinanifanya naenjoy sana pale ninapozitumia huwa nazipenda sana na nanunua mala kwa mala Lakini zina mazala keki za chokreti kwa hiyo inatakiwa nile kwa kiasi fulani huwa najikumbusha kula hivu lakini napenda sana keki za chokreti kuliko keki nyingine za kawaida.

Huwa nakaa hadi saa nane usiku. Huwa ndo napenda kukaa mbaka muda huo na hadi mda huo na kuwa sina usingizi. Nafanya kazi zangu nyingi kwa utulivu sana. Kwa sababu ni muda ambao unakuwa hauna kelele. Watu wengi wanakuwa mepumzika. Usafiri mwingi umepumzika. Kunakuwa kimya sana na kunakuwa na utulivu wali ya juu kwa iyo. Nikikaa mpaka usiku muda huo ninakuwa ni wana utulivu wa akili sana na kufanya kazi zangu kwa umaki.

Hapana, sifuati sana. Huwa nafuata kwa baazi ya matukio, lakini sio mingi ambao huwa nayafuata matukio ya kimataifa. Kwa sababu ni matukio ambayo yana siasa nyingi na maneno mingi ambayo pengine yanaeza kaumiza na pengine yanaeza kakufanya mkatoka katika lili katika kufanya kitu fulani. Kwa hiyo, sipendelei sana katika matukio ya kimataifa.

Siku ya leo niliamka saa mbili asubuhi, kitu cha kwanza nilicho kifanya baada ya kuamka nilisali na kisha nikaenda kuoga na kujiandaa kwa ajili ya kuenda chuo kwa sababu nilikuwa na kipindi mda wa saa tatu. Na chakula nilichokula asubuhi ilikuwa ni juice na mayai ambacho ndo kilikuwa kifungua kinywa asubuhi yangu ya leo. Na sikuenda kazini kwa sababu mimi ni mwanafunzi kwa hiyo nilienda chuo na nilianza siku yangu vizuri na asubuhi ya leo ilikuwa ni tulivu yenye ubaridi ilikuwa nzuri sana.

Simu yangu zaidi huwa natumia kwa ajili kusumia kwa sababu mimi ni mwanachuo. Kwa hiyo notsi nyingi huwa tunatumiwa kwa njia ya simu na tunasoma kwa njia ya onlini. Kwa hiyo simu yangu inafanya kazi sana wakati ninaposoma. Kuna mambo mengine ya network ambao huwa nafanyanga online. Kwa hiyo mara nyingi ndu huwa natumia simu yangu.

Huu ni wakati mzuri sana na nimelipenda hili swali. Kitu ninachokipenda kutoka mtaani kwangu ni utulivu. Kumetulia sana, hamna vibaka, hamna matapeli, hamna wezi, hata kelele za mziki mara nyingi kuna kuwa hamna. Kwa hiyo hiki ndo kitu haswa ninachokipenda katika mtaa wangu. Na wenyeji wa mtaa huu ni wakarimu na watu ambao wanapenda ushirikiano sana. Na ni mtaa ambao ni msafi hauna uchafu kwa hiyo unatuepusha sana kukutana na magonjwa mbali mbali.

Muda ambao natumia simu yangu ni usiku sana sana ndo huwa natumia simu yangu lakini ukiwa mchana huwa nakua sana nipo chuo kwa hiyo situmiagi simu sana lakini nikirudi usiku huwa natumia kwa ajili kusomea na kufanya kazi zingine. Na programu ambazo huwa nazitumia ni pamoja na whatsapp, facebook, tiktok na hata zingine za kwa ajili ya kufanya kazi. Simu yangu wa kwanza ndiyo naikumbuka lakini masikini simu yangu ilipotea kutokana na wizi nilibiwa simu yangu na nikapoteza nyalaka nyingi sana katika simu yangu. Simu yangu ndiyo ina nisaidia katika maishi yangu kwa sababu ina nisaidia kupasa ulaisi wa kusoma na pia kupasa maitaji mingine ya muhimu kutoka kwa wazazi wangu. Na nafikiri mda mzuri wa kutumia simu ni mda wa usiku. Mimi ndo nafikiri ni mdamzuri sana.

Kipindi ambacho nakipenda sana katika mwaka ni kipindi cha kiangazi kwa sababu ni kipindi ambacho wakulima wengi huwa wanavuna mazao na kuyauza na kupata fedha nyingi hiki kipindi nakikumbuka na nakipenda ni kutokana na nakumbuka wazazi wangu walininunulia nguo mpya, kutokana na fedha nyingi walizo lzipata, kutokana na kuuza mavazi yao na shughuli ambayo napenda sana kufanya katika hiki kipindi ni pamoja na biashara kwa sababu watu wengi wanakuwa wanatoka nje kwa uhuru, kutokana na kutokuhofia, kuwepo kwa mvua na katika kipindi hiki kuna kuwanga na ubaridi na joto wa wastani, kwa hiyo nakipenda sana.

Kitu kinachofanya nifurahi zaidi ni pamoja na kula. Napenda sana kula kwa sababu nikiwa nakula nakuwa naenjoy, napata utamu nzuri, ladha nzuri na napenda sana kula wali. Kwa hiyo huwa inanifanya niwe na furaha zaidi kwa kula wali na hasa pale ambapo huo wali nimekuwa nimeupika mimi mwenyewe kwa mikono yangu. Napenda sana.

Sipendi kufanya kazi nyumbani kwasababu kuna kua hamna utulivu, kuna baazi, kunakua na kelele, nyao za watu kutembea, muziki, kwamajirani, mbali mbali, hata feni na hata mazingira mengine. Hua i inifanya sana n sipende kufanya kazi nyumbani kwa sababu kunakua hamna utulivu wa akili, kunakua na kelele nyingi ambazo zinaweza zika ni disturb, hivo sipendi sana kufanya kazi nyumbani.

Masomo ambayo nachukua ni masomo ya information system management. Haya ni masomo ambayo yanahusisha kutumia teknolojia kusolvu matatizo mbalimbali ambayo yanatokea katika jamii yetu. Na niliichagua hii kozi kwa sababu niliona ina fursa nyingi na ni kozi ambayo inarelate na mambo yetu ya kijamii. Na nakumbuka nilicho kipenda zaidi katika hii kozi ni jinsi ya kutumia AI katika kusolvu matatizo mbalimbali, jinsi ya kutumia kompyuta, hicho ndio kitu ambacho nilikipenda zaidi. Changamoto ambayo nakutana nayo ni kutokana na ugumu wa masomo haya na ni ugumu wa lugha mbalimbali ambazo zinatumika katika information kama kodi. Na kitu ambacho ninaeza nikakibadilisha katika masomo yangu ni kutokuwa na masomo yale ambayo yatanifanya mimi nipoteze muda mwingi sana kuyafanya lakini hayahusiani na masomo yangu.

Tabia ya watu inayinichukiza ni dharau. Kuwa na dharau sipendi sana kwa sababu mimi mwenyewe sina dharau na sina tabia kumdharau mtu. Kwa hiyo mtu akiwa na dharau inamfanya asiweze kupata kitu kipya katika jamii. Asiweze kushauriwa na asiweze kuepukana na matatizo kutokana na kuwa na dharau Kwa hiyo hiyo ni tabia moja wapo ambayo sipendi kutoka kwa mtu. Na mtu ambaye atanioneshe hiyo tabia huwa inanifanya nimchukie na nimkasirikie.

Hapana, sipendi kutembea msituni kwa sababu naaogopa, kutembea pekee yangu msituni huwa naogopa sana. Lakini kama nitakuwa na kundi lingine la watu, nikiwa na wenzangu, marafiki zangu, huwa napenda sana kutembea msituni kwa sababu kunakuwanga na nature nzuri, kunakuwanga na hali ya hewa nzuri, ubaridi, na utulivu ambao, unatengenezwa na sauti za ndege, sauti za dudu mbali mbali, huwa napenda sana. Na harufu za mauwa mbali mbali huwa napenda kuchezea. Hicho ndo kinacho nifanya niwe natembea msituni lakini kutembea pekee yangu naogopa.

Aliyenifundisha jambo muhimu ni baraka muefa, ambaye amenifanya mimi nijue jinsi ya kutumia mitandao ya kijamii, kuweza kuingiza hela, bila kutumia nguvu nyingi, kuweza kujiajiri mimi mwenyewe kama kijana, amenifundisha jambo muhimu sana, hasa katika mambo ya mitandao, kwa hiyo amenifundisha kitu muhimu sana.

Wakati wa furaha huwa napenda kujifurahisha kwa kusikiliza mziki, kucheza, napenda sana kuimba nyimbo za kwetu, huwaga tunaziitanga bongo flavour. Zina ladha nzuri na huwa zina utamaduni ambao unanifanya nifurahi sana na niweze kucheza. Kwa jinsi ninavyochezo ndivyo ninavyozidi kupata furaha zaidi.

Zoea zuri ambalo nimejenga ni kwamba huwa napenda sana kufanya mazoezi. Nimejiwekea hivo kwa ajili ya kujenga mwili wangu uwe imara huwa kila baada ya wiki dani ya siku mbili jumamosi na jumapili huwa nakimbia asubuhi na jioni. Hilo ndo zoea ambalo linanifanya niwe na nguvu zaidi, nisipate magonjwa ya mara kwa mara na ninapenda sana.

Napendelea sana chakula chenye ladha ya uchachu. Hicho chakula ambacho kitakuwa na ladha ya uchachu, ntakila sana, tena sana. Kwa sabu napenda, kinanifanya, neva zangu za fahamu, ziweze kuhisi vizuri, mwili wangu uchangamke, na kutua uchovu mwingi sana kutokana na uchachu wake. Hivo napendelea sana.

Huwa napokea maoni kwa furaha sana. Haijalishi ni maoni ya aina gani huwa nayapokea. Lakini baadaye nikikaa na kutulia huwa ndo nachambua maoni gani ambayo yataniletea faida hasi na ni maoni gani ambayo esaniletea faida chanya. Hapo ndo huwa nachagua lakini huwa nayapokea maoni yote nikiwa na furaha na kwa usikivu mzuri zaidi ili niweze kuelewa na kuchagua kwa usahihi.

Ndiyo, napendelea chakula kitamu kwani kuna mtu ambaye anapendelea chakula kibaya Hapana, huwa napendelea sana chakula kitamu na huwa naenjoy sana napokula hicho chakula na hata mwenyewe ni mpikaji mzuri sana wa hichi chakula kitamu Kwa hiyo, huwa napendelea sana chakula kitamu. Napenda sana, sana, sana Either kwa kunua au kwa kupika.

Mahali pa ibada huwa naenda jioni kila siku na siku ya jumapili huwa naenda asubuhi. Kutokana na ratiba ambazo zimewekwa. Napenda sana ibada. Mimi ni mkristu, huwa ibada zetu tunafanyaga Jumanne, jumatano na Ijumaa jioni. Lakini pia jumapili inakuwa ni asubuhi, kuanzia saa moja, mpaka saa nne, saa nne, mpaka saa saba. Hapo makundi mbalimbali yataingia kwa ajili ya ibada mbalimbali. Kwa hiyo huwa naenda jumapili sana ndio nashinda ibadani lakini siku zingine inakuwa ni jioni.

Hapana sina ndege ila natamani siku moja nije kuwa na ndege wa kufugwa. Nampenda sana kasuku kwa sababu kasuku huwa ana uwezo wa kuiga sauti mbali mbali za binadamu na kuongea na binadamu. Kwa sasa sijapata muda wa kumfuga huyo ndege lakini nikipata muda wa kufuga na nikapata nafasi wa kufuga nitafuga ndege wangu mwenyewe nyumbani.

Huwa nasomea katika app ya Instagram na TikTok. Huwa ndio napata sana habari huko, habari nyingi kutokana na vijana wa sasa wengi wamewekeza katika mitandao. Kwa hiyo taarifa nyingi tunapata kutoka huko Instagram na TikTok. Huwa ndio ambako napenda kuchukua habari huko.

Napenda kuwa mahali ambapo pametulia sana pana utulivu w hali ya juu. Huwa sipendi kuwa katika mahali penye kelele kama klabu, bar na semu nyingine. Huwa sipendi sana na kelele huwa zinanikera na kunichanganya. Lakini nikiwa sehemu nizotulia huwa nafikiria mambo yangu mengi ya msingi. Huwa nafanya kazi nyingi zangu za msingi na ninakuwa na utulivu wa nafsi roho na hata akili.

Ndiyo napenda kwenda pwani na hata hapa ninapoishi ni mazingira ya pwani pwani kunakuwaga na upepo mzuri, upepo mwanana, upepo ambao unakufanya, usahau shida zote za dunia, upepo ambao unakufanya, ukumbuke vitu vyako vingi vya thamani, upepo ambao unakufanya unarelax mwili wako na unarudi katika hali ya kawaida, napenda sana kuwa pwani.

Huwa sifuatili team nyingi za kirubi, za mpira wa kimarekani, huwa sifuatili na simjui mchezaji hata mmoja. Huwa napenda sana kuangalia mechi za nchini kwangu, huwa ndo nazipenda na nawajua watu wengi. Lakini hapo mbele labda nitakapopata muda mwingi zaidi, naweza nikafuatilia na nikamjua mchezaji yupi mmoja baada mwingine na nikapanga kikosi changu vizuri kabisa.

Muda wangu wa bure huwa natumia kufanya kazi za mitandaoni, kwa sababu muda huo nakuwa nimetulia, sifanyi chochote na ni muda wangu ambao huwa nafanya kazi zangu bila kuwa na usumbufu wa aina yoyote. Na sipendi kupoteza muda bure kwa sababu tunaamini ya kwamba muda ni mali na mali ni muda.

Hapana mpaka sasa sina kazi mimi ni mwanafunzi lakini kuna baadhi ya makosa ambayo yanaeza yakatokea nikiwa chuo. Huwa nakaa chini kwanza nijue chanzo cha hayo makosa ni nini ili niweze kutafuta njia ambayo inaeza ikanisaidia kutatua hayo makosa ambayo yanafanyika na kujua jinsi ambayo nitazuia kabisa kutokea kwa hayo makosa.

Napendelea sana kunyo juisi. Juisi ni kinywaji kitamu sana na juisi ambayo napenda ni juisi ya embe na nanasi. Na wakati ambao nakua nakunywa juisi, inakuwa ni asubuhi au ata jioni, huwa ndio napendelea sana kunywa hio juisi na aliyenielezea kuhusu hii juisi ni rafiki zangu ambao nilikutana nao chuoni ambao waliniomba niwasindikize kunywa juisi na wakaniambia kuhusu uzuri wa hio juisi nami nikajaribu. Na hua najisikia raha ubaridi mzuri pale ninapokunywa juisi ya embe na ikiwa baridi.

Muda mwingi nikiwa na familia yangu huwa napenda kupiga story, kuchekeshana, kucheza michezo mbali mbali ya kiutamaduni na hata kuangalia television. Huwa tunapenda sana kuutumia mda uwa mwingi. Lakini pengine kipindi cha kusherehekea, kipindi cha siku kuu kama Christmas na mwaka mpya. Huwa tunapenda sana kupika vyakula vizuri, tule, tukienjoy kwa pamoja na kusimuliana baadhi ya hadithi za zamani ambazo tulipitia tukiwa wote na hata hadithi za kiutamaduni zilizotungwa na mababu zetu.

Napenda kusoma vitabu vya mafunzo, fursa, biashara na mafunzo mbali mbali ya kimaisha. Huwa napenda sana. Kutokana na waandishi wengi wa vitabu wanaokuwa wametoa visa mbali mbali na hata faida za katika hivyo visa. Hua napenda sana. Kwa hiyo napenda sana kusoma hivyo vitabu.

Napenda kutazama video YouTube. YouTube ni platformu ambayo watu wengi huwa wanatuma video zao kwa ajili ya kupata hela na huko ndo napata video zao uhakika na kwa urahisi sana na video ambazo zinakuwa full hazijakatwa katwa. Kwa hiyo huwa napenda sana kutazama video zangu nyingi YouTube kwa sababu unakuwa kumetulia na mara nyingine ads zinakuwa ni chache sana.

Kabla ya kulala huwa napenda sana kuruka kamba. Hii ni moja ya mazoezi ambayo ya nanifanya kuondoa chakula ambacho kimebaki tumboni na kutumika kwa ajili ya kutengeneza nguvu ambazo nakuwa nazitumia katika kuruka. Hii inasaidia kuondoa kitambi na kufanya mwili wangu uwe na nguvu ili pale ninapokuwa nimelala nilale kwa utulivu zaidi.

Ndio, napenda sana kujifunza historia kwa sababu, historia ni kitu ambacho kina tufanya tujifunze vingi ambavyo vilitendeka na sisi tufanye vipi kuendelea kutatua matatizo mbali mbali, jinsi vitu ambavyo vilikuwa vinatunzwa, jinsi watu walipo kuwa wanapambana katika kuweza kuyawini mazingira, kuweza kuyapatia mazingira na vipi kupata vitu kutoka kwenye mazingira na kuvitumia kwa ajiri mahitaji yetu kwa hiyo. Historia inanifanya mimi nielewe wapi tunatoka na wapi tunakuenda.

Na sherekeaga siku kuuyangu ya kuzaliwa kwa kujiposti mitandaoni, kuambia malafiki zangu na kucheza mziki basi ndo siku yangu ya kuzaliwa huwa na sherekea hivyo. Hata siku moja sijawah ikula keki lakini na tamani siku kuyangu ya kuzaliwa katika huumwaka waelfumbiri na ishirini na sita niweze kula keki, niweze kuenda sehemu mbali mbali, nikitembea na wapendwa wangu, ili niweze kusheherekea siku kuuyangu vizuri.

Mimi sio mfanya kazi mimi ni mwanachuo na ni mwanafunzinkatika chuo furani huwa nguvu zangu nikiwa chuooni napenda sana kutoa ushauri kwa marafiki zangu kutembea na marafiki zangu na kuonyesha njia gani tutatatua tatizo fulani hiyo hapo ndo nguvu zangu zangu.

Napenda aina ya mziki wa bongo, bongo flavor huwa tunaita. Na napenda sana kucheza na kuimba pia. Na mwimbaji ambaye, nampenda, ni zuchu, diamond, rayvanny, dvoice, hao ni waimbaji wangu. Pendwa sana ninaowapenda katika mziki wa bongo. Na hata ukiingia kwenye simu yangu, huwezi ukakosa kupata nyimbo zao. Ni huwa napenda sana kusikiza nyimbo wakati wa usiku. Kwa sababu ninakuwa na utulivu wa ubongo na kunakuwa hakuna kelele nyingi siku ambayo sina kazi kabisa nahitaji kuenjoy huwa napendelea sana kusikiliza huo mziki na jinsi ambavyo napenda kusikiliza huwa napenda kwa kutumia radio na ata earpods.

Napenda kitanda kilaini na kitanda kizuri, kitanda kigumu uwa kinaniumiza shingo ni kilala na hata mgongo una mka ukiwa unaumwa na shindwa kufanya kazi zangu mbali mbali kutokana na hiyo hari. Kwa hiyo, napenda kitanda kizuri na kilaini ambacho nitalala kwa kulilaksi na kuwa huru zaidi.

Napenda kula sana matunda wakati wa jioni kwa ajili ya kuwezesha mwili wangu kumengenya kwa haraka ili kuepusha kuwa na vitambi, tumbo kubwa au kuchoka sana nikiamka asubuhi. Kwa hiyo napenda kula matunda kama maembe, matango, karoti, hoho na nyanya pia kwa ajili ya kuwezesha mengenyo wangu wa chakula mwilini uwe vizuri.

Nashughulikia muda kazini kwa kufanya vitu vyangu kwa usahihi, kukutana na wenzangu katika makundi, kushirikiana katika kutatua matatizo mbali mbali na muda mwingine natumia katika kuweka akili yangu sawa na kufanya vitu vyangu binafsi.

Nashughulikia makosa kazi ni kwa kuwa mwangalifu na kwa kuongeza umakini katika kufanya kazi zangu na kujua chanzo cha hayo makosa ili kwa wakati mwingine kuzuia kutokea kwa makosa na kutaftsa njia rasmi ambayo itatumika kutatua hayo makosa ili kwa wakati mwingine ya kijirudia yaeze kutatuliwa na au kuzuia kabisa.

Mahali pa kihistoria ninapopenda sana kutembelea ni maeneo ya songea ambako ilipiga niwa vita ya majimaji. Ambayo ilikuwa ni lengo la kuzuia ukoloni. Wangoni walipigina vita hiyo kwa umoja na kuonyesha ukakamavu wao katika kutaka amani ya nchi yetu. Hiyo inanifundisha sana kuwa na umoja.

Mtaa wangu ni mtaa ambao ni mtulivu, mtaa usio na kelele nyingi, mtaa ambao hauna vibaka wala hauna wezi, ni mtaa ambao unanipa utulivu wa akili sana pale ambapo ninakuwa nafanya kazi zangu, na pia ni mtaa ambao wenyeji wake wamechangamka na ni wenyeji wakarimu sana. Na hamna uchafu wa mbao, unaweza ukafanya kuhatarisha mazingira yetu, kuhatarisha afya zetu, ni mtaa ninaoupenda sana.

Ndiyo, napenda sana kupigia picha kwa sababu picha ni ukumbusho. Tutakuja kuonyesha vizazi na vizazi. Picha zimebeba kumbu kumbu nyingi sana ndani ya maisha yetu. Picha zimebeba matukio mengi sana ndani ya maisha yetu. Huwa napenda sana kupigia picha. Na napenda sana kutumia kamera ambayo ina ubora wa hali ya juu ili picha yangu iwe nzuri ambayo imebeba kumbu kumbu nzuri.

Sina mfumo wowote naoutumia wa usalama wa video. Ningependa kueleweshwa na kupewa elimu juu ya uo mfumo au ulinzi wa wote katika video zangu. Labda kuepuka kuingiliwa na watu ambao hawana haki katika hizo kazi zangu.

Kumbu kumbu ya ututoni ambayo naikumbuka ilikuwa ni kumbu kumbu ya michezo. Nalikua napenda sana kucheza. Na hata nyumba nilipo kuwa nikikatazwa kutokuenda kucheza. Nilikuwa natoka na kuenda kucheza. Hata wazazi walikuwa wakinichapa na kunifokea. Nilikuwa siwazi jua hilo kutokana na kupenda sana michezo. Mtu ambae nilikuwa naye. Aikuwa ni rehema alikuwa rafiki yangu mzuri sana. Nilikuwa napenda sana kucheza nae. Na tulikuwa tunaenda mbali sana kucheza na hata wazazi kutuadhibu lakini tulikua tunapenda sana kucheza na kinacho nifanya nikumbuke hii ni kutokana na wazazi walikuwa wanatuchapa sana na hata tunabadhii ya makovu ambayo tunayo na nikikumbuka hizi kumbu kumbu wa nafurahi sana sana na nakumbuka sana na natamani sana ni hurudi utotoni kwa sababu nilikuwa na furahi nilikuwa sina mawazo napenda sana.

Tunda langu pendwa sana ni embe. Embe napenda sana kwa sababu ni tamu. Na pia linasaidia sana katika mmeng'enyo wangu wa chakula huwa napenda sana kutumia embe. Na linapatika kwa wingi sana maeneo ninayoishi kwa hiyo halinipi ugumu katika kulitafuta na katika kila mlo wangu lazima nitumie embe.

Napenda kusiliana na watu vizuri. Hii inanipa kuweza kupata msaada wa haraka, kuweza kupata mawazo pale inapokuwa na shida, na kweza kupata badhi ya njia, tufauti za kusovu, matatizo tufauti kwa hiyo. Napenda sana kwasiliana na watu vizuli. Hii inajenga ushirikiano bora na kufanya vitu vyangu viende vile ninavyotaka.

Napenda kulala mapema ili niweze kua mka mapema kwa sababu ni kiamka najua huwa na amka ni mechoka sana na nakuwa mvivu sana wa kufanya vitu. Kwa hiyo napenda kulala mapema ili niweze kua mka mapema. Lakini kwa wakati mwingine hua na lala kwa kucherewa kutokana na wingi wakazi zangu nazo kuwa nazifanya usiku kwa sababu usiku una kuwa ni muda wa utulivu kwa hio hua na cherewa kulala ambapo inanipelekea kucherewa kua muka. Ilanapenda sana kwa ikula.

Maendeleo ninayopenda kufanya katika jamii yangu ni kuwafanya vijana kuamini katika mitandao kuamini katika fursa ambazo zinapatikana katika mitandao yetu Hii itasaidia vijana wengi kupata vipato na kuinua uchumi wao na kufanya nchi yetu iendelee na kufanya jamii nyingi kuondoa mitazamo mibaya mitazamo duni katika mitandao.

Ninapendelea mwanga wa kati kwa sababu mwanga mkali huwa unaumiza macho yangu na mwanga mkali huwa sio bora kwa afya ya macho kwa sababu uneza kufanya misuri ya macho kulegia na mwisho wa siku kuweka tatizo katika kuangalia na kufokasi katika vitu mbali mbali kwa hiyo huwa anapenda sana kutumia mwanga wa kati pale ninapokuwa ninafanya kazi zangu mbali mbali.

Napenda majira ya kiangazi kwa sababu haya majira ndo yanakua majira ambayo watu wengi na wakulima wengi ambao walikuwa wamepanda kwa kipindi kirefu wanakua wanavuna na hiki ndo kipindi ambacho wakulima wengi wanaingiza hela na kununua vitu vipya na hata kushirikia juu ya mavuno yao. Na kitu ambacho hua napenda sana kufanya katika haya majira ni biashara kwa sababu kinakua nikipindi ambacho hakina mvua, kinatupa muda mwingi kutembea, tukiwa huru bila kuhofia mvua. Kwa hiyo biashara huwa zinaenda vizuri sana. Na huwa nahisi vizuri sana nikiwa katika hiyo hali kwa sababu ni kipindi ambacho kinakuwa sio baridi sana na kipindi ambacho kinakua siu joto sana.

Jinsi ya kuanza mradi mpya wa kazi, huwa ninaangalia mahitaji ya huo mradi wangu. Ili niweze kufanya, huwa naangalia mahitaji na naangalia ipi haswa nidhumuni ya hio hayo mahitaji ya huo mradi wangu. Na pia naangalia budget ambayo inaweza ikanifaa kuanza huo mradi ili nitakavofika sehemu ni siweze kukugwama. Na mahitaji pia huwa naangalia kikosi maalumu au kundi maalumu ambalo linaeza kunisaidia mimi kuungana nalo kushauriana na kufanya kazi kwa pamoja ili mradi wangu uweze kukamilika.

Wakati wa jua kali huwa napenda sana kufua kwa sababu nguo zangu zinakauka kwa haraka Kwa hiyo unazianika juani nikifua nguo nahitaji kuanika juani kwa hiyo kutokana na jua ikiwa kali nguo zangu zitakauka kwa haraka na nitazi ingiza ndani kwa haraka kuepuka wizi na njia zozote zile ambazo zini zikaenda kuniaribia nguo zangu.

Kinywaji cha balidi, ni nachokipenda ni juisi. Juisi napenda kuinywa ikiwa ya balidi. Na hasa hasa juisi ya matunda la embe. Ni juisi tamu, ni juisi ambayo ni kuinywa ikiwa balidi. Inanipafuraha, inanipanguvu, na inanifanya, niturie sana na kujihisi hulu sana. Ni juisi ambayo inanifanya, nianze kuwaza chanya hata pale ambapo nilikuwa nimekosa mwanga zaidi. Na nijusi ambayo inanifanya nipende sana kuinywa mara kwa mara.

Tabia ninayoipenda kwa wengine ni tabia ya ucheshi Mimi hapa ni mcheshi Nikikutana na mtu ambayo ni mcheshi huwa napenda sana Napenda sana mtu anisikilize pale ninapoongea ili aweze kutuoa jibu sahihi kutokana na hiyo mada ninayoongea Sipendi mtu ambaye anapenda kuniingilia kati katika mazungumzo Sipendi mtu ambaye napenda kunikatisha katika mazungumzo yangu kwa hiyo napenda sana ucheshi.

Sipendelei sana kuenda sinema, lakini sinema mara nyingine huwa naenda mara mbili au mara tatu kwa mwaka kwa sababu kitu ninachopendelea sana ni kuogelea, kutembea na kuenda sehemu kwa ajili ya chakula. Lakini ikitokea, nina muda mwingi sana, nimetamani kuenda kuangalia sinema au kuna movie mpya, nimesikia, inaonyeshwa, ikanivutia, ndio huwa naenda kuangalia sinema lakini sipendelei kuenda mara kwa mara.

Huwa napendelea sana kutumia Google kwa ajili kupata taarifa za uhakika mitandaoni. Lakini kwa wakati mwingine huwa napendelea kutafuta Instagram kwa kumsechi mtu maalum ama kumtafuta mtu maalum ambaye taarifa zake huwa zinakuwa za uhakika na ambazo zinakuwa zinafuata sheria maalum.

Nguo ninazopendelea sana kuvaa ni nguo aina ya magauni. Kwa sababu huwa zinanifanya niwe hulu, huwa hazinibani sana, na vingine zinanifanya niwe na ujasili, wakupita mbele ya mtu yeyote yule awe mkubwa kwangu au hata mdogo kwangu na bado nikabaki na na heshima ile ile. Inanipa kujiamini, kusimama mbele za watu na kuongea kitu na kika kubalika.

Chakula ambacho nakipenda ni wali. Hiki chakula kina ladha nzuri sana. Na mara ya kwanza mimi kukila hiki chakula. Sikumbuki vizuri lakini nadhani nilikuwa na umri mdogo sana kati ya miaka miwili na kuendelea. Na aliyekuwa wa kwanza kunilisha hiki chakula au kuniambia kuhusu hiki chakula alikuwa ni mama ya yangu. Hiki chakula ni kitamu sana na huwa na hisi vizuri pale ninapokila kwa sababu kinaladha nzuri,

Kwa kawaida huwa napenda kulala kwanzia masaa matano na kuendelea hili mwili wangu uweze kupumzika vizuri na nitakapoamka asubuhi akili yangu iwe imepumzika vya kutosha na iwaze vizuri asubuhi kuhusiana na siku mpya na kazi mpya ambazo nitenda kuzifanya hiyo siku. Kwa hiyo masaa yangu ya kulala huwa mala nyingi na kwanzia matano na kuendelea kwa ajili ya afya yangu.

Kwa kweli, sielewi vizuri kuhusiana na timu za kimalekani na siwajui wachezaji wowote wale wa tumu ya kimalekani. Kwa sababu huwa napenda sana kufuatilia mpira au timu za ndani ya nchi yangu. Lakini ningependa kuja kuzijua hizo timu na kupata rafiki ambaye nitaongea naye vingi kuhusiana na hizo timu ili niweze kuzijua vizuri.

Ninavolinda faraga mitandaoni ni kwamba sipendi kutuma vitu vyangu vyote ninavyo vifanya mitandaoni Huwa maisha yangu siyatumi mitandaoni na wala hata malafiki zangu wengi siolaisi sana kunifuatiria mitandaoni Hivo ndo ambavo nalinda faraga zangu mitandaoni.

Chakula ambacho huwa nakula mara nyingi mchana ni wali. Mara nyingi nikikosa wali huwa nakula ugali lakini ambacho napendelea sana kula mchana ni wali. Kwa sababu nakuwa nahitaji kufanya kazi nyingi kwa hiyo nakula wali kwa ajiri ya kufanya utengeneze nguvu nyingi mwilini na niweze kufanya kazi zangu vizuri kwa ustadi.

Rafiki yangu wakaribu, tulikutana pale ambapo nilikuwa naanza darasa kwanza katika shule ya msingi jitegeme. Rafiki yangu alikuwa pia ni jirani na nyumbani kwetu. Tulipendana sana na alinisaidia vitu vingi sana. Hicho ndo kilichofanya nimpende na kilicho fanya kujenga urafiki wa kweli ni kuteteana na kusaidiana katika shida na raha. Hakuna ambaye alikuwa tayari kumuacha mwenzake, apatwe na shida.

Hapana, huwa napenda sana kuwa na utulivu wa akili na huwa spendi kuamka mapema sana. Nikiamka mapema basi ni pali ambapo, latiba yangu ya chuo ina nilazimu kuamka haraka na mapema zaidi au nikiwa na mitihani chuo au nitakapo pata kazi ya zalula ambayo itaniitaji kwa hikuwa mka huwa na hikuwa muka lakini huwa spendi lehi sana kwa hikuwa muka.

Ndiyo, napenda sana, hasa hasa samaki wa kumkaanga na mafuta, au wawe samaki wa kuokwa, huwa wanakua laini sana, samaki ya ina ya sangala, samaki aina ya mgebuka, huwa inakua mitamu sana na inavutia, huwa napenda sana kula samaki, napenda sana, na pia inatupa vitamini ambavyo, vinaenda kusaidia katika mwili wetu.

Huwa napanga kazi zangu kutokana na uharaka zinavyohitajika. Kazi ambazo huwa zinahitajika kwa haraka zaidi huwa nafanya kwa haraka zaidi na kwa umakini zaidi na pia muda ule ambao unakuwa na utulivu zaidi. Ndio huwa nafanya kazi zangu lakini kwa kazi zingine huwa naendela kuzifanya taratibu na kwa umakini pia.

Napenda sana ningekuwa na uwezo wa kutengeneza AI, uwezo wa kuelewa AI, na uwezo wa kufanya vitu vingi sana vya kimaendeleo kutokana na AI na teknolojia ya hali ya juu sana. Niweze kutengeneza kumbukumbu nyingi sana kwa vizazi hiki na hata vizazi vijavyo. Viweze kunikumbuka kutokana na huo uwezo wa kuweza kutumia teknolojia kutatua matatizo mbalimbali katika jamii.

Mwalimu ninayemkumbuka kutoka shule ni mwalimu wangu aliyenifundisha chemistry. Mwalimu wangu aliyenifundisha kemia nikiwa katika level ya juu kabisa ya elimu ya kidato cha sita. Alikua ni mwalimu ambaye alikua anapenda sana tuelewe darasani. Na alikuwa akituchapa sana ili kusudi kuondoa uzembe ambao upo ndani ya akili zetu na kuondoa uvivu ambao upo na ndani ya akili zetu na kutufanya tuweze kujituma na kushirikiana ndani ya darasa. Hicho kilicho pelekea ufaulu mkubwa sana katika Somo hilo.

Kila asubuhi napo amka huwa napenda kusali kumshukuru mungu kwa kuamka salama na cha pili huwa naenda kukimbia kwa mda kama wa dakika kumi lakini narudi naoga kwa ajilia ya kujiandaa kuingia dalasani kwa sababu mimi ni mwanachuo wa chuo cha RZ University.

Nikiwa nyumbani, huwa napenda sana kupika. Muda ambao nakuwa sina kazi nyingi, huwa napenda sana kupika. Napika chakula ambacho ninakipenda kama wali, huwa napenda sana kupika nikiwa nimetulia nyumbani. Na napenda sana kula chakula ambacho nimekipika, mimi pale ninapokuwa nyumbani. Huwa nafurahi sana na kuenjoy zaidi.

Sifa ambazo ni muhimu kwa kiongozi mzuri. Ni kiongozi ambaye anawajibika kwa kazi zake bila kukimbizwa na bila kulazimishwa. Na pia ni kiongozi ambaye anasikiliza ushauri kutoka kwa wananchi wake na kuufanyia kazi ushauri huo na kujua ushauri upi autumie na ushauri upi asitutumie. Na pia ni kiongozi ambaye anakubali kuchukua mazaifu ya wananchi wake au wale watu ambao wanaongoza na kuyafanyia kazi.

Huwa napendelea kusoma habali mtandaoni kwa sababu huwa zinaweza kufanya nikapata habali zaidi na zaidi na zaidi. Kuriko kwene gazeti kisha kuwe imechapishwa tu ndo inakuwa basi hivo ishachapishwa. Lakini mtandaoni ninaeza nikaingia page hii page hii page hii na hata page nyingine na hata page nyingine kupata taalifa za kina zaidi.

Kwa kweli napendelea baridi kwa sababu kukiwa na joto huwa napata jasho jingi sana ambalo linanifanya nakuwa sipo huru na pia linanifanya niwe nanuka. Kwa hiyo sipendelei sana joto huwa napendelea sehemu zenye baridi, zinanifanya nakuwa huru najisikia vizuri bila kuwa na shida yoyote ile.

Napendelea kula sana sana mboga za majani. Kwa sababu ni mboga ambazo zinaenda kujenga afya ndani ya mwili wangu sana sana mchicha. Huwa ni mboga ambazo zinaongeza damu ndani ya mwili na kufanya mwili huwe na kinga mathubu ti ndani ya miili yetu. Na pia kwa wakati mwingine huwa napenda kula nya ma ya ng'ombe. Kwa sababu inanifanya na furahi zaidi. Si unajua vaibu la kula nya ma la ng'ombe? Ehe ndiyo. Huwa napenda sana.

Timu ya mpila ya miguu ninayoipenda ni timu ya Simba ambayo inapatikana nchini Tanzania. Hii ni timu ambayo nimeanza kuipenda tangu nikiwa mdogo. Na mchezaji ninayempenda katika hiyo timu ni mpanzu. Lakini japo kuwa muda mwingi inafungwa timu yangu lakini mchezo ambao ulinishangaza. Ni mchezo ambao waliwafunga timu pinzani magoli matano. Huo ndio mchezo ambao ulinifanya ni furahi sana na hii timu inapofunga au kushinda kombe fulani. Huwa nafurahi sana, mimi na majilani zangu, tunacheza mziki na kufurai zaidi.

Mandhari nzuri ambayo nimewahi kuiona ni mandhari ya baharini. Napenda sana kuangalia baharini. Hasa saa ya usiku, pale ninapoona taa zinawaka kwa mbali sana. Na pale ninapoona meli zinazong'aa zikizama. Huwa napendelea sana kuona. Na ninapenda kwa sababu kunakuwa na upepo mzuri. Kunakuwa na ubaridi mzuri ambao unakuwa unapita mwilini. Huwa nafurahi sana.

Huwa napenda sana kuwashauri wenzangu tukiwa chuo au tukiwa darasani. Napenda sana kutumia muda wangu mwingi ambao nakuwa niko huru, sina kazi nyingi. Huwa napenda sana kuwashauri wenzangu, jinsi ya kusoma, jinsi ya kutumia teknolojia, kujiajiri na hata kufanya shughuli mbali mbali kutatua matatizo ndani ya jamii yetu.

Kumbukumbu nzuri ambayo ninayo kutoka utotoni ni kwamba nilikuwa ni mwanafunzi mwenye akili sana darasani. Ulikuwa hunitoi katika nafasi ya kwanza au ya pili. Nilikuwa ni msichana ambaye naonekana nipo na nguvu sana na ni msichana ambaye nilikuwa najiamini hata nikipita mbele za watu, kutokana na walimu kunipenda, kufanya vizuri na hata nyumbani na mtaani kwetu kuniona mimi kama mtu wa kuigwa na watoto wao.

Nyama ninayoipenda zaidi ni nyama ya kitimoto. Unajua kitimoto ni nyama gani? Kitimoto ni nyama ya nguruwe. Mnyama ambaye nimekuambia hapo awali kwamba napenda sana kumfuga. Nyama ya nguruwe ni tamu sana. Ambayo ndiyo tunaiita kitimoto. Ina mafuta mengi, itakapo pikwa vizuri sana. Inakuwa ni nzuri zaidi ukichanganyia ndimu kachumbari. Huwa inapendelewa zaidi kula kwa chipsi na ndizi za kukaangwa.

Mnyama ninayetaka kumfuga nyumbani kwangu ni mbuzi. Mbuzi ni mnyama mdogo ambaye anakuwa na umbile dogo. Anataka kufanana na ng'ombe lakini ye ni mdogo zaidi. Wanaeza wakawa na langi tufauti ya neza kawa mweusi, neza kawa wabrauni na anaeza akawa mweupe. Tabia zake huwa anapenda kula majani, kukimbia na kulia. Mee pali ambapo ataona kwamba hamna mtu kalibu yake na kitu cha kuchekesha ni kwamba pale ambapo anakuwa anahisi joto la mwili, huwa anapenda kutoa sauti mbali mbali na hata mbuzi mtoto haoni aibu kumpanda mama yake kwa lengo la kufanya naye mapenzi na nampenda sana Nawapenda sana wanyama wapori wa kufuga kwa sababu wanakuwa ni watulivu na niwatamu sana kwa ajili ya kitoweo.

Sina shughuli yoyote ambayo huwa napenda kuishughulisha wakati wa mvua kuu na siipendi mvua kwa kweli. Huwa nayaokopa sana kwa sababu mvua mara nyigine huwa inaleta madhara kama kwezu wa nyumba ikiyambatana na upepo mkubwa na hasa kuangusha baazi ya nyumba na kufanya watu wa baki bila makazi. Na siku ambayo ilinyesha mvua nilifurahia siikumbuki kabisa kwa sababu siipendi mvua kwa kweli. Na kwa jinsi ambavo mvua, siipendi kwa sababu ina inabadilisha sana mpango wangu. Pengine nikitaka kutoka, huwa inanifanya nisitoke, mpaka niisubiri itakapoisha, na pengine huwa inanicherewesha kabisa mimi mda wangu. Na wakati ninasikia sauti ya mvua, huwa naogopa zaidi na kutetemeka kwa sababu siipendi kabisa.

Mtu anayeanza kazi ningependa kumshauri kwanza kuwa mtulivu kufuatilia jinsi kazi zinavofanywa ili kuweza kupata utaalamu wa kufanya kazi zake vizuri na kuwa na ushirikiano na wenzake ili aweze kupata ujuzi pia zaidi na kufanya kazi zake pia vizuri. Na asiwe na zalau kwa mtu yoyote Pindi atakapoona tatizo lolote Asisite kuuliza Kwa sababu kuuliza si ujinga na auulizae kipo ajifunsacho.

Mambo mapya huwa napenda kujifunza nikiwa nimetulia sana na huwa napenda kufuatilia kwa ukaribu zaidi ili nijue vizuri kina haswa kina kirefu sana kuhusiana na hayo mambo ambayo ninaanza kujifunza mapya na ili niweze kuelezea mtu akaelewa na kufanya vitu vyangu vizuri zaidi katika hayo mambo mapya ambayo najifunza.

Hapana, sipendelei kabisa kutoboa mwili wangu na kuvaa vitu kama vipuli. Sijajua wengine, wengine huwa wanapendelea lakini najua ni hobby ya mtu kupendelea kitu ambacho anakipenda. Sina sababu kamili ambayo inanifanya nisipendelee vipuli lakini kwa kweli huwa sipendelei sana vipuli. Kwa sababu tangu nimekuwa, nimekuzwa na mama yangu, sijawahi kuvalishwa.

Mimi ni mwanafunzi, lakini naeza nikasema kwamba mafanikio ambayo nimeyapata chuoni ni pamoja na kujua vizuri jinsi ya kutumia kompyuta, nimekuwa nikishughulikiana na wenzangu, jinsi ya kutumia kompyuta, nimejifunza vingi sana kuhusiana na kompyuta na teknolojia. Hayo ni mafanikio ambayo nimeyapata kwa huu mwaka na nategemea zaidi kujifunza zaidi kupitia AI na hata language ambazo ni za programming.

Neno sili huwa nalitunza kwa kulisevu kwa njia ya google Lakini sio kwa kuandika kwenye karatasi Uwala kumuambia mtu yoyote hivyo ndivyo ambavyo ninatunza neno siri na pengine hata kwa kulikariri kichwani mwangu lakini ninaogopa kwa kusahau kumbukumbu hivyo huwa nalitunza kwa kutumia google akaunti.

Napenda sana kujifunza kuhusu kingereza. Napenda sana nijekuongea kingereza. Kwa sababu kingereza, ndio lugha ambayo inatumika sana maofisini, vyuoni, na hata kwenye interview mbalimbali, na hata kwenye kuwasilisha kazi fulani ambayo inakuwa ni official. Huwa wanapenda sana kutumia lugha ya kingereza. Hivo natamani sana nije kuweza kuongea lugha ya kingereza vizuri sana.

Hapana. Sina ndege yeyote yule wa nyumbani wa kufuga kwa sababu sina sehem tulivu ambayo itaeza kumpa upendeleo yeye wa kufugwa. Lakini natamani hapo mbele ambapo nitakuwa na mazingila yangu mazuri ambayo yatamwekia sehemu yeye ya kutunzwa na akakua vizuri. Nitaeza kufuga ndege aina ya tausi na hata pia ndege aina ya kasuku. Huwa na wapenda sana.

Wafanya kazi wengine huwa na jenga nao uhusiano kwa kuwa nao katika makundi ya kushia vitu mbali mbali kujadiliana katika jinsi ya kufanya kazi mbali mbali na hata kufulai nao wakati wa sherehe na mafanikio ya aina furani ili tuweze kuwa na umoja katika kazi zetu na kazi zetu zifanyike kwa usahihi.

Nguvu zangu chuoni ni pamoja na kuwa na uwezo wa kumushawishi. Kuwa na uwezo wa kuwashawishi wanafunzi wangu kufanya kitu fulani. Mfano kuwashauri, kwenda kuwatembelea watoto yatima, watu ambao hawajiwezi. Hio ndio nguvu yangu sana ya ushawishi na watu wengi huwa wanapenda sana kunitumia katika kuwashauri na hata kuwashawishi kufanya kitu fulani.

Hapana, sijawahi kusafiri kwa ndege, kutokana na sijawahi, kutoka kuenda sehemu ya mbali, ambayo ingenihitaji usafiri kwa ndege. Na pia usafiri wa ndege maishani kwetu ni ngumu sana, na ni wa bei ghali sana, kiasi kwamba unashindwa kufikia iyo bei, hadi niweze kupanda ndege, lakini natamani siku moja nije kupanda, na naamini hivyo nitapanda.

Huwa najikinga na jua kali kwa kubeba mwavuli ambao unanifunika kuniepusha na mionzi ambayo inakuja moja kwa moja kutoka kwenye jua. Na pia kwa kuvaa miwani mieusi ambayo kwa lugha nyingine huwa wanaiita tinted. Hiyo miwani huwa inazuia sana jua kuja moja kwa moja katika macho yetu na kuenda kuyaathiri.

Hapana, sipendelei kabisa kulima bustani, kwa sababu huwa sina ujuzi wa kufanya izo kazi za bustani, lakini pale ambapo nitakuja kupata ujuzi wa kufanya kazi za bustani, ningependa kujifunza kufanya izo kazi za bustani, kulima kama matunda, mboga mboga na kumwagilia.

Halufu nayopenda ni halufu ya manukato ya Kiss of Love. Huwa ninapenda sana kuitumia hiyo halufu kwa sabu ni halufu nzuli sana na inavutia sana kwa watu kuinusa. Hii halufu inanikumbusha kipindi ambacho. Nilikuwa nimemaliza form four na dadangu aliniletia hiyo wa perfume kama zawadi ambapo. Nilianza kunukia na marafiki zangu walianza wengi kuniuliza kuhusiana na hiyo halufu. Inanikumbisha sana pale ambapo nilikuwa nimepata matukio yangu mazuri kipindi cha form 4 na naisi vizuri sana ninapo isikia harufu ya hii perfume ya Kiss of Love.

Langi naupenda kwa ukuta wa chumba ni langi ya maziwa Hii huwa inafanya chumba kiwe na utulivu wa hali ya juu na pia na mfuto wa hali ya juu. Huwa napenda sana Napenda sana kuitumia kwa sababu inakuwa haikeli na inafanya chumba kipendeze kwa namna yoyote ili utakaopanga kukua kupendezesha huwa naipenda sana langi ya maziwa.

Wakati wa jioni huwa napendelea sana kufanya mazoezi kwa sababu ni kipindi ambacho kuna kuwa hamna joto sana na jua linakuwa sio jingi sana. Na pia kuhusiana na sherehe za jioni sijawahi kuenda kuhudhuria lakini natamani ipo siku nitakuja kuhudhuria. Na jinsi ambavyo huwa najiandaa kulala huwa naenda kuoga na ninapaka mafuta yangu mazuri ambayo yanaifanya ngozi yangu iwe nzuri. Na nakuwa na furaha sana wakati wa jioni kwa sababu ninajua ni wakati ambao umefika wa mimi kupumzika.

Na upenda sana msimu wa kiangazi kwa sababu ni msimu ambao unakuwa sio msimu wa mvua kwa sababu naogopa sana mvua kwa hiyo huwa napenda sana msimu wa kiangazi. Na kwa kipindi hicho huwa wakulima wengi wanakuwa wanavuna mazao yao kutoka shambani na kuyauza na kumbuka sana kipindi cha kiangazi mamangu huwa ananinunulia za wadi nyingi kutokana na hela ambayo anakuwa ameipata baada ya mauzo ya mazao ambayo ameyavuna kipindi cha kiangazi. Na penda sana ki pindi cha kiangazi.

Napenda chakula kisicho na mafuta kwa sababu chakula chenye mafuta kinafanya mwili wangu uwe na mafuta mengi ambayo yanaenda kupelekea kutokea kwa chunusi na hata mwili wangu kunenepa kwa nguvu sana na kwa hali ya juu sana na kufanya niwe na manyama uzembe kitu ambacho huwa sikipendi. Kwa hiyo napenda chakula ambacho hakina mafuta mengi huwa napenda sana kukila na kinakua kitamu sana na kinakua kizuri kwa afya yangu ya mwili.

Ndiyo huwa navaa saa kwa sababu inanipa urahisi mimi wakujua muda pale ambapo nitaangalia kwa urahisi kuliko kuanza kuuliza watu wengine kwa sababu watu wengine huwa hawapendi kuulizwa majira au saa na ninapo vaa saa huwa inanisaidia mimi kuenda na muda vile nilivyopanga ndivyo ninavyokuwa naenda sana sana kipindi cha mtihani huwa saa inanisaidia sana kugawa maswali yangu kutokana na muda ambao nitaenda kufanya hayo maswali yangu vizuri na hadi kunipelekea kufaulu Napenda kuvaa saa kwa sababu napenda sana kuenda na muda.

Programu nazo nitumia mara nyingi ni programu ya kujifunza kingeleza ya Duoringo. Huwa naipenda sana kwa sababu na nifundisha mimi kuongea kingeleza na napenda sana kujifunza kukongea kingeleza. Na mimi ipo siku nitakijua vizuri kwa sababu kingeleza huwa kinatumika sehemu nyingi sana ndani ya dunia. Kwa hiyo natamani sana nijue kingeleza na hiyo ndiyo programu ambayo huwa na itumia sana pale ambapo najifunza kingeleza. Kwa sababu ninyepesi na haitaji malipo.

Nalishambulia tatizo kazini bila kukurupuka huwa natulia kwanza nijue chanzo cha tatizo na kisha huwa natafuta njia mahususi na njia kamili ambayo itanisaidia mimi kulitatua hilo tatizo na natafuta njia ambayo itazuia kabisa kutokea kwa hilo tatizo na kuchukua maoni kwa watu mbali mbali na kuuliza ushauri zaidi.

Kitu kinacho nifanya nifurahi sana ni pale ambapo ninakuwa nimepata achievementi zangu ambazo nilikuwa nimezipanga ndani ya maisha yangu kwa muda mrefu. Kwa mfano pale ambapo nimepanga kwamba nifaulu mtihani katika semesta ya kwanza. Pale ninapokuwa nimefurahi mtihani wangu huwa ninafurahi sana sana kwa sababu naona. Nimefikia mipango yangu hile ambayo nilikuwa nimeipanga tangu mwaka unaanza na nimesha ifanikisha. Huwa nafurahi zaidi.

Huwa napata habari katika mitandao ya kijamii kama TikTok au Instagram. Huwa napenda sana kufuatilia na huwa nawafatilia wale watu maalum ambao najua taarifa zao huwa zinakuwa za uwakika na ukweli na uwazi. Lakini siyo watu wenye mradi wasije wakaleta taharuki na nikaskiliza vibaya na kupotoshwa.

Ndio napigia kula kwa sababu umri nilio nao naluhusiwa kupigia kula na pia naluhusiwa kumchagua kiongozi ambaye mimi na muona anafaa kwa maono ya nchi yangu na mimi na muona kwamba anafaa kwa maendeleo ya kijamii kisiasa na hata kiutamaduni pia kwa hiyo napiga kula na kupiga kula ni haki ya kila binadamu ambaye amefikia vigezo na mashati vya nchi husika.

Nimewahi kuona bahari na nilifurahi sana siku ya kuona bahari. Nilikimbia na kuenda kuyashika maji kwa furaha na nilitamani kuyaoga lakini kwa wakati huo niiikuwa sijabeba nguo ya ziada kuogea. Unadhani ningeoga uchi? He, hapana. Kwa hivyo ninapenda sana bahari na nimewahi kuiona kwa macho yangu mimi.

Naipenda hali ya hewa yenye ubalidi isiyo na joto sana kwa sababu inanifanya nitulie, inanifanya niwe na utulivu wa ubongo, mwili, mpaka roho, inanifanya nifanye kazi zangu kwa ustadi mzuri na kwa umakini sana. Ivo naipenda sana hali ya hewa ya ubalidi kwa sababu inanifanya nisitokwe jasho jingi na wala kuchoka sana.

Kazi na maisha ya kibinafisi huwa ninapenda kutenga muda maalumu ambao nafanya maisha yangu binafsi na muda maalumu wa kazi huwa spendi viingiliane hivi vitu kwa sababu vikiingiliana nitaishi maisha ambayo hayataa kuwa mazuri Kwa hiyo kuna muda wa kazi ambao nitakaa na kufocus na kazi zangu na kuna muda wangu ambayo nitaturia na kuishi maisha yangu kama kawaida bila kuwaza mambo ya kazi.

Hapana, huwa sipendilei kuweka picha zangu mitandaoni. Kwa sababu sipendilei kabisa, sio kwa sababu ya nini wala nini. Kwa sababu napenda maisha yangu yawe private, maisha yangu halisi, maisha yangu ambao ninaishi mimi kama mimi bila kuwa na ukorofi na watu wengine na bila kufuatiliwa na watu wengine kwa ukaribu zaidi. Kwa hiyo, picha zangu huwa siziweki mitandaoni.

Napenda kununuwa nguo. Napenda sana kuvaa. Napenda kupangilia mavazi yangu na kupendeza. Ninapenda kuvaa nguo ambazo zinganifanya niwe huru. Kwa hiyo kwa wakati mwingi ni nakuwa na fura zaidi pale ninapokuwa ni menunuwa nguo mpya na kuivaa sehemu na nikasifiwa kwamba nimependeza. Kwa wewe upendi mimi huwa napenda sana na na fura zaidi.

Kitu ambacho kinanifanya nicheki, sana sana nikuwa na furaha, huwa na nacheka. Kitu ambacho huwa kinanifanya nicheki, ni vituko ambavyo huwa napenda kuviangalia mitandaoni. Sana sana kwenye programu ya TikTok, huwa na nacheka sana kwa sababu vinakua ni vitu kwa vinavyochekesha, vinavyolenga, kumfurahisha mtu na kumfanya mtu alirelax na kufurahi maisha.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati huwa napenda kutenga muda wangu vizuri muda ambao nina uhakika nitakuwa nimetulia muda ambao nina uhakika nitakuwa nimefocus na kazi tu na pia kwa wakati mwingine pale nitakapoona kazi ni nyingi huwa napenda kufanya kazi kwa ushirikiano tukiwa na kundi la wenzangu ili kazi ieze kuenda vizuri na kwa uhakika zaidi.

Napenda sana wanyama wanao kula nyasi. Hawa wanyama ni kazi laisi sana kuwafuga kwa sababu chakula chao hakiwagi gali hakiwagi bei kubwa sana kama wanyama wa aina nyingine wanao kula chakula cha kuandaliwa na wengine chakula cha kubalaza lakini wanyama wanao kula nyasi na wapenda sana kwa sababu ni kazi laisi sana kuwafuga.

Tabia kama dharau, huwa sipendi sana. Napenda mtu ni napo mwambia kitu a nanisikiriza na ananielewa vizuli ili aweze kutoa jibu ambalo linaendana na swali nililo muuliza au na kitu ambacho ni memueleza. Kwa hiyo, sipendi tabia ya dharau kwa sababu itamfanya, tusielewa naye kabisa na mwisho tukagombana.

Napenda sana kusoma vitabu vya hadithi, venye mafunzo mbalimbali, huwa napenda sana kutenga mda wangu kusoma. Ili nijifunze kupitia izo hadithi na hata zenye mafunzo kuhusu biashara, mambo ya teknolojia, mambo ya kuweka nizamu ya fedha, huwa napenda sana kusoma hivyo vitabu.

Hapana, michezo ya ubao siijui na wala sielewi. Pengine ningepata mtu wa kunifahamisha zaidi. Inaezekena naijua kwa namna nyingine au mtu anifafanulie vizuri zaidi. Ili niweze kuwelezea kwamba naipenda au siipendi. Lakini, nahakika kwamba naipenda pale ambapo nitaijua.

Ndio nimewahi kufikiria kuanza biashara yangu, kwa sababu biashara ni kitu ambacho kitanifanya niweze kuikuza area yangu na kuifanya area yangu ihusike katika nyanja mbalimbali. Biashara kama vipondozi ninaipenda sana kwa sababu kwa kipindi hiki wasichana wengi na wanawake wengi wanapenda sana kuhusiana na suala la urembo. Kwa hiyo biashara hii ya urembo inaeza ikanifanya nikafikia malengo yangu mingi ambayo nilikuwa nimeyatamani kufikia hapo awali.

Kupunguza matumizi ya plastiki, huwa napenda kutumia begi ambazo huwa zinafuliwa. Ili kusudi, itakapo chafuka nisitupe niifue, nikaushe na kuitumia tena kwa mara nyingine Hivyo itasaidia kutokutumia matumizi ya plastiki begi kwa sababu hayo matumizi ya plastiki yanafanya uchafuzi wa mazingira.

Sipendelei sana kupigia picha labda pale ambapo nitakuja kupata simu au kamela enye qualiti nzuli na amini nitakuwa napigia picha mara nyingi sana lakini kwa sasa huwa sipendelei sana kupigia picha. Pengine sijajua tatizo ni nini lakini pale nitakapo ona zina umuhimu nitapiga tena na kwa wingi zaidi.